Ingawa mchezo wa mpira wa besiboli haujajizolea umaarufu mkubwa sana katika ukanda wetu. Kama ulivyo mpira wa miguu, kuna wakati mmoja mkuu katika historia ya mchezo huo ambao kila nikiukumbuka unanifundisha somo kubwa la uvumilivu na tumaini. Huu ni wakati ule mfululizo wa dunia na mwaka wa elfu mbili na kumi na sita ambapo timu ya Chicago Bulls ilikuwa ikichuana na timu ya Indians. Ili uweze kupata picha kamili, timu ya Chicago Clubs ilikuwa haijashinda taji hilo kwa miaka mia moja na nane mfululizo. Mashabiki wao walikuwa wamekata tamaa kwa vizazi vingi, wakiamini kuwa timu yao ina laana ambayo haitawahi kuvunjika. Lakini katika mchezo ule wa mwisho na wa kuamua, mambo yalichukua mkondo wa ajabu ambao hakuna mchambuzi wa mchezo aliyeweza kutabiri kabla ya firimbi ya kwanza. Kitu cha ajabu kabisa kilichotokea ni pale mchezo ulipofika hatua ya lala salama huku timu zote zikiwa zinalingana kwa alama na ghafla mvua kubwa ikaanza kunyesha. Mchezo huo ulilazimika kusimama kwa muda. Katika dakika zile chache za mapumziko ya kulazimishwa na asili, wachezaji wa cubs walikutana faragha na kupeana moyo. Badala ya kukata tamaa kwa sababu ya shinikizo kubwa la historia ya mashabiki, waliamua kuingia uwanjani kwa mara ya mwisho wakiwa na roho ya ushindi. Mvua ilipokatika walirudi uwanjani kwa kishindo na kufanya maajabu yaliyopeleka ushindi wao wa kihistoria. Nakumbuka nilivyohisi wakati ule, ilikuwa ni mchanganyiko wa mshangao na furaha tele. Ilikuwa ni kama kuona muujiza ukitokea mbele ya macho yako. Hisia za mashabiki uwanjani, ambao wengine walikuwa wazee sana waliosubiri ushindi huo maishani yao yote. Zilikuwa za kuguza moyo kiasi cha kufanya hata mtu asiyejua sheria za mchezo huo asirikishe na tukio hilo. Ninapofikiria kuhusu wakati huo leo najisikia mwenye hamsa kubwa sana inanikumbusha kuwa haijalishi umeshindwa kwa muda mrefu kiasi gani au ni vizuizi gani vimekaa mbele yako kwa miaka mingi mabadiliko yanaweza yanawezekana ikiwa utaendelea kupambana mpaka sekunde ya mwisho. Tukio lile lilivunjika kile kilichoitwa laana na kuleta furaha isiyo ya kifani kwa mji mzima wa Chicago. Ni kama kwangu mimi, huo ndio uzuri wa mchezo. Uwezo wa kuunganisha watu na kutoa matumaini mapya. Hata kama mchezo wa besiboli unaonekana kuwa na sheria nyingi na ngumu kuelewa kwa haraka, kisa hiki cha Chicago Cubs ni cha kibinadamu zaidi kuliko cha kimchezo. Kinatufundisha kuwa wakati mwingine mvua inayokuja katikati ya mapambano yetu si ya kutuangamiza bali ni ya kutupa muda wa kupumua, kujipanga upya na kurudi uwanjani tukiwa na nguvu za kishindo. Ili kukamilisha kile tulichokianza kwa muda mrefu.